Ndio na kumbuka sana mwalimu mmoja kutoka shule ya sekondari aliye niachia alama kubwa maishani alikuwa mwalimu wa biolojia Kilicho mtafautisha sana sio tu namna alivyo fundisha mbali pia jinzi alivyo tujali wanafunzi wake alikuwa na subira sana akihakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo bila kumuacha nyuma yoyote Kila mara alituhimiza kuuliza maswali na hakuwahi kudharau mwanafunzi kwa kukosea Eeh, alikuwa anatumia mifano ya maisha kila siku kueleza mada ngumu jambo lililofanya somo liwe rahisi na lakuvutia Pia alitufundisha nidhamu, kujipanga na kujiamini sio tu darasani bali njee ya darasa Mwalimu alifanya nipende kujifunza zaidi na kunipa mskumo wa kuamini kwamba Kwa juhudi na uvumilivu mtu anaweza kufikia ndoto zake hadi leo bado namkumbuka kwa shima yake kubwa.

Asubuhi, napenda kunywa green tea kwa sababu ni kinywaji chepesi lakini chenye faida nyingi kwa mwili nisaidia kuamka taratibu bili kunifanya nijiskie mzito kama kahawa kali Pia green tea hunipa nguvu ya kutosha kuanza siku, imarisha umakini na unisaidia kubaki mtulivu Napenda zaidi kwa sababu ina anti-dok ina anti-toxidants zanye unisaidia afya ya mwili Samu wengenye wa chakula na kinga ya mwili Wakati mwingine naongezea kipande kidogo cha tangawizi au limau ili kuangeza laadha na faidha zake Kwa jumla iyo ndiyo mi hutumia asubuhi.

Ndiyo. Nimewahi kufuga mbuzi, kuku, sungura na bata. Na kila mmoja alinipa zoefu wakipeke sana. Kufuga wanyama hawa kulinifundishe wajibikaji, subira na kudhamini kazi ya mikono. Mbuzi walinifundisha umuhimu wa uvumliivu na wangalizi. Za wakati wakuwachunga na kuwakikisha wanapata chakula na maji ya kutosha. Pia nimepata chanzo mzuri ja kupata mapato. Pia kukua menesaidia kuelewa ratiba na nidhamu kwa sababu itaji kulishwa na kuangaliwa kila siku. Faida yake meilikuwa ya kupata maya na nyama. Pia sungura walitaji uangalizi wakaribu zaidi asaa kwa usafi na lishe lakini walikuwa wepesi kufuga na walikuwa raka. Bata pia nilue wafuga na asaa nilipenda kutawamani sana wakiogelea natabia zao za kipeke. Niunifundisha muhimu wa mazingira safi na inyamaji Kwa hivyo mi nimewai mewefuga wa nyama.

Mboga ninazo sema ninazozipenda kula mimi ni mboga za kijani. Kwa sababu ni zenye afya na muhimu sana kwa mwili. Mboga hizi hunipa nguvu, hunisaidia kubaki na afya njema na huboresha mangenyo wa chakula. Pia zina vitamini na madini mengi kama chuma, kalishamu na vitamini E ambazo husaidia kuimarisha damu. Mifupa na macho. Mboga za kijani kama skuma wiki, spinachi, kunde, mchicha, brokoli na cabbage. Hunifuraisha kwa sababu zinaweza kupikwa kwa njia tofauti kuchemshwa, kuaangwa kwa mafuta kidogo au kuchanganywa na vyakula vingine. Napenda zaidi zikiongezwa vitunguu nyanya na mafuta kidogo ili iwe ladha nzuri lakini zibaki na afya. Kwa jumla mi napenda mboga zote za kijani.

Naeza sema kumbukumbu mzuri sana nilionayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki wa mutaa bila wasiwasi yoyote Tulikuwa tunacheza michezo ya jadi kama rede, kombolela, kalongolongo na mpira wa kutengeneza Kuanzia mchana adi jioni bila kuchoka furaha yetu ilikuwa raisi tu, kicheko, ushindi mdogo kwenye mchezo na kushirikiana kama familia moja Nakumbuka pia wakati wa likizo asaa tulipokwenda shambani au kwa bibi na babu Kulikuwa na furaha ya kusaidia kazi ndogo ndogo kama kuchunga mifugo kuchuna matunda au kusanya kuni Alavu jioni tunakaa pamoja tukisikiliza hadithi Ilikuwa ni wakati wa kujifunza maadili heshima na umoja Kumbukumbu hizo unipa tabasamu adi leo.

Napendelea viatu vya sneakers na official kwa sababu kila aina ina nafsi yake kulingana na mazingira na shuguli. Sneakers ni raisi na huru kuvaa nazichagua sana kwa matembezi, safari fupi au shuguli za kila siku kwa sababu zinanipa faraja na huru wa kutembea muda mrefu bila kuchoka. Pia zinakwenda vizuri na mavazi mengi ya kasho. Kwa upande wa vyatu vya ofisho navipenda kwa sababu vinaongeza mvuto na heshima hasa kwenye kazi mikutano au hafla rasmi nifanya nijisikia nikiwa nadhifu mwenye kujiamini na mwenye mtazama wa kitaalamu Kwa ujuma la mi huchanganya viatu vya sneakers na ofisho.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine, ni huu, jiamini na usikate tamaa kirahisi. Maisha hayakosi changamoto na si kila jambo litakwenda kama ulivyopanda. Panga. Lakini hilo lisikufanye ujione huna dhamani au ushindwe kuendelea. Kila kosa au changamoto ni somo linalokujenga. Pia ningeshauri kuwa mwaminifu na mwenye nidhamu. Mafanikiyo ya ukewili huchukua muda na mara nyingi huja polepole. Jifunze kusikiliza ushauri wa wengine lakini pia usisahau kusikiliza moyo wako Mwisho ningependa kumsema kama vile kudhamini afya, muda wako na watu wanaokuzunguka. Hii ndio ushauri ningempa mtu.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo mapya haraka bila kuchoka au kukata tamaa. Uwezo huu ungeweza kunisaidia kubadilika kirahisi kwenye mazingira tofauti, kukabiliana na changamoto mpya na kuboresha maisha yangu kila siku. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuthibiti hisia na mawazo vizuri, ili niwe mtulivu hata katika hali ngumu. Hii ingenisaidia kufanya maamuzi bora kuwasiliana vizuri na watu na kudumisha amani ya ndani. Kwa ujumla ningependa kuwa na uwezo wa akili iliyo wazi, moyo yenye utulivu na hamu ya kujifunza ningeona kama hazina kubwa maishani mwangu.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na nilikuwa ni uzoefu wa kuvutia sana. Ulio acha na kumbukumbu nzuri. Nilivutiwa zaidi na jinsi wasanii walivyoweza kueleza mawazo hisia na ujumbe wa jamii kupitia uchoraji, vinyago, michoro na kazi za mikono Kila kazi ya sanaa ilikuwa na hadhithi yake Jambo lililonifanya nisimame muda mrefu nikitafakari maana yake Kilichonifurahisha zaidi, ni tofauti mitindo ya sanaa. Kulikuwa na sanaa ya kisasa, ya jadi na ile inayogusa maswala ya kijamii kama utamaduni, mazingira na maisha ya kila siku kuona vipaji hivyo kulinifanya nitambue kuwa sanaa si mapambo tu, bali ni njia ya mawasiliano na mabadiliko ya fikira Pia nilipata fursa ya kuongea na baadhi ya wasanii kusikiliza safari zao changamoto walizopitia na msukumo wao wa kuendelea kuunda kazi zao Uzoefu ulifanya macho ulinifungua macho na kunifanya niheshimu zaidi sanaa na wasanii.

Mahali pa ibada naenda mara moja kwa wiki na naeza sema ni siku ya jumamosi ni muhimu sana kwangu kwa sababu siku iyo ni muda wa kiroho. Mbali pia ni nafsi ya kutafakari, kushukuru na kupata nguvu mpya kwa ajili ya wiki ijayo Wakati wa ibada napata nafsi ya kutuliza mawazo, kusali, na kuungana na watu wengine walio kuwa na imani sawa ni wakati wa kujenga utu, kushirikiana na kusaidiana na kujifunza mafunzo yanayo weza kunisaidia katika maisha ya kila siku Pia kuenda mahali pa ibada hunifanya na nijisikie sehemu ya jamii kuimarisha mahusiano na kunijenga kiroho Hata siku nyingine za wiki mawazo na amani inayo nipata pale huendelea kunisaidia kubaki mtulivu.

Ninaweza sema napendelea mazingire ya kazi ambayo ni utulivu enye mpangilio na enye mshikamano mzuri kati ya wafanyi kazi Mazingire kama ayo nifanya nijisikie kuwa mutulivu nitimize majukumu yangu na ufufanisi na pia nijisikie semu ya timu Pia napenda kazi huye na muanga wakutosha wa safi na semu za kupumzika kidogo Kwa sababu isaidia mwili na kili kubaki freshi na kuhepuka kuchoka haraka. Mazingira ya nye mashini na teknolojia zinazo fanya kazi kuwa raisi pia ni muhimu sana kuchangia kuangeza ufanizi na kupunguza usumbufu. Pia napendelea pale kuna mawasiliano ya heshima na ushirikiano. Watu wanapo kuwa tayari kusaidiana kushirikiana mawazo na kudhamini jitiada za kila moja. Kazi na kwa raisi na nyefuraa saidi.

Naeza sema napenda kufanya kazi na wengine hasa kazi ya pamoja huleta mawazo tofauti, ubunifu na msaada wa kiakili. Ninapofanya kazi na watu wengine najifunza vitu vipya nashirikiana uzoefu na mara nyingi tunapata suluhisho bora zaidi kuliko mtu moja peki yake. Pia kunakuwa na motisha zaidi pale tunaposaidiana na kuimizana. Hata hivyo kufanya kazi peke yangu pia unifaa pale kazi inapoitaji umakini mkubwa. Kupanga au kutafakari kwa kina katika hali kama hizo napata nafusi ya kupili. Ya kunjipanga vizuri na kufanya kazi kwa kazi yangu mwenyewe. E naeza sema napenda mchanganyiko ya yote mawili.

Ndiyo, ninasoma gazeti na mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kujua habari za ndani na za kimataifa, siasa, michezo na mada za kijamii gazeti hunisaidia kubaki na taarifa sahihi na za haraka tofouti na mara nyingine mtandaoni ambapo taarifa Si kila mara zinakuwa sahihi Napenda saidi kusoma sehemu za makala za uchambuzi, maoni ya wataalamu na habari zinazousiana na maendeleo ya jamii Kwa sababu zinanipa mtazamo mpana wa mambo yanayofanyika Pia kusoma gazeti ni njia nzuri ya kupumzika kidogo nikinyanyua kikombe cha chai au kahawa na kuzingatia kila sehemu ya habari kwa utulivu Naeza sema napenda kusoma gazeti kwa vile ni chanzo cha maarifa.

Naeza sema napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa Kwa njia yakipekee na ya furaha na wapendwa wangu Kwa kawaida sherehe huanza kwa kusali au kutafakari kidogo ili kushukuru kwa mwaka ulio pita na kuomba mafanikiyo ya mwaka unaokuja Baada yake napenda kukutana na familia na marafiki karibu Tunapanga chakula cha pamoja Mara nyingi uwa na keki baadhi ya vinywaji tunavyo penda na michezo michezo midogo au mazungumzo ya fura. Ni wakati wa kucheka, kushirikiana kumbukumbu nzuri na kuonyeshe upendo kwa wapendwa. Mara nyingine pia napenda kutumia muda kidogo kwa ajili ya mimi binafsi. Kama kusoma kitabu kuangalia filamu ninayo penda au kutembea kidogo. Yu hunifanya nijisikie pamoja na wengine lakini pia na amani ya ndani. Jambo linalo fanya siku yangu ya kuzaliwa ile iwe ya kipekee na yenye maana.

Naeza sema kuhusu wasilisho, na jinsi mchanganyiko wa msisimko na wawasiwasi kidogo. Kwa upande mmoja wasilisho ni fursa nzuri ya kuonyesha ujuzi wangu, kushirikiana mawazo na kuwasiliano kwa uwazi. Ninapopata nafsi ya kueleza wazo langu au mradi mbele ya wengine, na jihisi dhamani na kujiamini hasa pale mawasiliano yanapo kubalika vizuri. Lakini kwa upande mwingine, kuna wakati nasikia mafaidhiko au shaka kidogo Hasaa pale wa sikilizaji ni wengi au wanashirikiana maswali ya pamoja kwa moja Hata hivyo, najifunza kuwa kujianda vizuri kufanya mazoezi kabla na kuthibiti hisia zaofu unisaidia kupunguza mafaidhiko na kufanya wasilisho kuwa raisi.

Kuboresha michakato ya kazi kwa mpangilio, uchambuzi naweza sema na uboreshaji wa mara kwa mara. Kwanza napima jinsi kazi inavyofanywa kwa sasa. Kuona hatua zinazochukua muda mwingi, vikwazo vinavyojitokeza na maneno yanayoweza kuboreshwa. Hii hunisaidia kuelewa ni sehemu gani zinahitaji mabadiliko. Napanga mbinu mbadala au mbinu rahisi zaidi kama kutumia teknolojia au zana za kidijiti zinazoweza kurahisisha kazi. Pia napenda kuunda ratiba na muongozo. Wa hatua kwa hatua ili kuhakikisha kila kitu kinatokea kwa mpangilio mzuri. Na kuondoa upotevu wa muda na makosa yasio ya lazima. Zaidi ya hapo, kujifunza kutoka kwa wengine na kushirikiana, kunasaidiana kuboresha michakato nikiangalia uzoefu wa wenzangu au mbinu zinazotumika katika kampuni nyingine. Mara nyingine napata njia bora zaidi za kufanya kazi. Napima matokeo ya maboresho kuona kama yameongeza ufanisi. Kupunguza makosa na kufanya kazi iwe rahisi na yenye furaha zaidi.